Unaweka neno siri salama vipi? Nikifungua akaunti au simu yeyote ile ambayo inahitaji niwasili. Huwa ninahifadhi neno siri kwenye notebook yangu. Ambayo wanatumia kwa njia kuhifadhi kumbukumbu zangu mbalimbali. Muda mwingine pia huwa nahifadhi kwenye Google.

Program gani ya simu hutumia kila siku? Program ya simu ambayo naitumia kila siku ni Instagram. Ni program ambayo kwa kweli kila siku naitumia kwa ajili ya kupata taarifa ya habari. Lakini pia natumia kwa ajili ya kupata burudani, kuangalia video, kuangalia mpira. Na taarifa mbalimbali ambayo zinahusu ulimwengu wa michezo.

Ni rangi gani unayoipenda zaidi na unaiona wapi? Rangi ambayo naipenda zaidi ni rangi ya kijani. Rangi naipenda zaidi ni rangi ya kijani na inanikumbusha timu yangu ya Dar es Salaam Young Africans. Timu ambayo naipenda sana sana sana. Lakini pia kitu ambacho ni namiliki chenye rangi ya kijani ni jezi ya timu yangu ya Dar es salaam Young Africans. Huwa inanifanya nijisikie amani, najisikia kupendwa, najisikia furaha, najisikia mwenye nguvu, nijisikia kujiamini. Rangi hii hwa nauiona mara nyingi sana timu yangu inapocheza ya dar es salaam young africans, lakini kila ninapoamuka nikiona jezi yangu huwa naiona. Kwa hiyo ni rangi ambayo naipenda sana lrangi ya kijani.

Unaoga mara ngapi kwa siku? Swali zuri. Kwa siku huwa naoga mara mbili. Naoga asubuhi wakati naenda kazini. Lakini pia naoga mara ya pili jioni wakati nikitoka kazini lazima nioge. Ili kuhakisha kwamba sirudi na uchafu au sikai na uchafu ambao natoka nao kazini.

Unahifadhi pesa vipi? Pesa zangu huwa nahifadhi kwenye benki. Pesa nyingi nahifadhi kwenye benki lakini pesa kidogo dogo huwa nahifadhi nyumbani tu kwenye benki langu kwa ajili ya matumizi madogo madogo ambayo ninakuwa nayo. Kwa hio nikiishiwa basi naenda benki natoa kwa ajili ya matumizi yangu. Lakini pia nina mpango wa kuanza kuhifadhi kwenye taasisi zinazokuza uchumi. Kama yutiti Ames ya mpesa wa mmi huekeza kwa ajili ya kwekelea yangu iweze kukuwa zaidi.